Mara nyingi, wakati kazi za dharura hutokea, mimi kwanza huangalia umuhimu wa hiyo kazi na muda ambao ni nao. Alafu ninaangalia kazi yenye inahitajika kwa haraka, alafu ninaifanya kwa bidii, nikizingatia umakini, na kuhakikisha ninaweza fanya kile ambacho kinahitajika.

Naam, mi hupiga kura, kwenye katika nchi yetu kila mmoja ambaye ana miaka kumi na nane kwenda juu anahitajika kupiga kura na ni haki ya kila mmoja kupiga kura. Mi hupenda sana kupiga kura kwa sababu inasaidia kuchagua viongozi ambao wataweza kubadilisha ama kuleta maendeleo katika taifa langu.

Naam, nimeinunua tiketi, si mara moja au mbili. Mara ya kwanza nilinunua tiketi, ilikuwa msimu wa mpira. Ambapo, timu yangu inayoshabikia kambumbu ilipokuwa inasakata kambumbu hapa karibu na kwetu. Ilinifurahisha sana, nilikuwa na hamu, ikabidi ninunue tiketi, niende kuhudhuria huu mpira. Mara ingine ilikuwa wakati wa sinema, kuna sinema ambayo nilisikia ilikuwa imetoka, ilikuwa ya nguvu, kila mtu alikuwa anaisifia. Sikuwa na budi ila ninunue tiketi niende kuitazama.

Naam mara nyingi mimi hufanya kazi za kujitolea, haswa katika kijiji chetu. Mimi hujitolea na huenda kuwafunza wanakijiji, umuhimu wa kuwachukua wanafunzi au watoto wao katika shule. Pia mara nyingine mimi huungana na wanakijiji, kujitolea katika kusafisha mazingira bila kulipwa.

Mimi mwezi ambao naupenda sana kwa mwaka ni mwezi wa nane. Huu ni ule mwezi ambao nilizaliwa. Na pia huu ndio mwezi ambao mama yangu pia aliweza kuzaliwa. Wakati tunafika mwezi huu, mi hujisikia mwenye furaha. Na huwa narudi na kukaa na mzazi. Siku moja au mbili, tunaweza kusherehekea pamoja.

Kitu cha kwanza nikishafika ma nyumbani saa kumi, naanza na kuoga, baada ya kumaliza kuoga, mimi huingia mtandaoni, natafuta video ambayo itanifunza, kitu mpya ambayo inaweza nisaidia maishani, alafu naendea chakula hapo saa kumi na mbili, baada ya kuchukua chakula mimi narudi napika, nikisha maliza kupika, huwa naingia nalala.

Mi hupenda sana kuamka mapema na jua. Sababu inayofanya nipende hii ni kwa sababu hii hunipa nguvu ya kuanza siku vizuri. Na huwa inanifanya niwe na muda wa kutosha kwa kupanga kazi zangu kwa jinsi ambayo inafaa. Na niweze kuenda au kufanya kazi zangu kwa utaratibu bila haraka yoyote.

Hali ya hewa ambayo mimi hupenda sana ni ile hewa ya wastani, ile yenye ambayo hakuna jua kali au baridi kali. Hio hufanya nijisikia vizuri na hunisaidia kufanya kazi yangu kwa njia ambayo inafaa bila kujisumbua au mwili kuhisi kutokuwa na amani.

Naam nimewai fuga wanyama. Nimewafuga wa nyama kadhaa, wa kwanza nikiwa ni mbwa, kuna ngombe, kuna paka, kuna mbuzi, kuna kondoo. Kitu kinachofanya nifuge wanyama ni kwa sababu ya manufaa yao kwa binadamu, kama maziwa, nyama na ulinzi.

Mimi hupenda sana kuhifadhi data yangu kwenye mtandaoni. Kisa na sababu hii data ambayo nimehifadhi mtandaoni huwa ni rahisi sana kuipata. Hata nikiwa pahali popote na wakati wowote bila kulazimika kusafiri kutoka mahala pamoja kwenda kwingine.

Aah la hasha kwa sahii sijasafiri na ndege lakini nina mpango na ninatamani sana kusafiri na ndege hata kama ni kutoka Mombasa hadi Nairobi ama kutoka Nairobi hadi Mombasa ili niweze kuhisi jinsi ambavyo watu wengine wanahisi wakati wanaposafiri na ndege.

Mimi huwa sitazami televisheni sana, lakini kila kipindi ambacho mimi huwa napenda ni habari, zile habari za saa moja na saa tatu na kitu ambacho hufanya nipende hizi habari ni kwasababu zinanijulisha naweza kujua kitu ambacho kinaendelea kwa dunia.

Kuna vitu mimi hufanya. Kuhakikisha afya yangu iko imara. Kitu ya kwanza miumi huangalia chakula ambacho mimi hula. Nahakikisha chakula ni kile ambacho kina umuhimu tu kwa mwili. Hakiwezi leta ya shida zozote. Kitu ya pili mimi hufanya sana mazoezi. Ili mwili wangu uweze kuwa katika hali ambayo inafaa.

Kitabu ambacho mimi hukipenda ni kitabu cha kigogo. Hadithi ilikua inafunza kuhusu uongozi. Mhusika aliyenifurahisha sana katika kitabu hiki ni sudi. Ambaye alikuwa anapigania katika mapinduzi. Alafu kitabu hiki alinishauri ni mwalimu wangu. Na ningependa sana kusoma kitabu kingine kizuri kama hii.

Kitu cha kwanza mimi hufanya. Kabla nianze kazi, huwa naanza na maombi. Alafu kitu cha pili, naanza na kuangalia na akiba na najua naanza nafaa kuanza na kazi gani, nifuate na kazi gani na nimalizie kazi gani, alafu baada ya hayo ndo ninaanza kazi yangu.

Kuna nyama aina mingi amabazo mi hupenda lakini nyama yenye napenda zaidi kwa zote ni nyama ya kuku. Kitu ambacho kinafanya nipende nyama sana ni utamu wake na uzuri wake. Nyama ina manufaa mingi sana mwilini na hata madaktari huwa wana ambia watu wengine wale nyama ya kuku.